Mimi hujifuraisha wakati wa furaha kwa kucheka, kwa kusoma, kwa kuona watu wakifurahia mimi nafurahi zaidi. Hata mke wangu akifurahi, mimi nacheka. Nikicheka na furahia zaidi najipata nimekaa chini wakati nimefurahia. Na pia ye anaanza kucheka, mbona mimi nacheka hivyo.